Napenda kuvaa nguo zinazonipatia. Nisipate ubaridi kwa mwili iliyo na joto kama vile sweta. Kama vile suruali na na shati refu, nguo zenye hazijanibana.

Kweli napenda napenda napenda chakula kitamu sana kwanza mimi mwenyewe kama kama kupika naijua kupika na naipika vitamu zaidi kama vile chakula na tuseme kama kitoweo cha kuku naiweka vizuri.

Ningependa kujifunza lugha ya kijerumani, kwa sababu ukitafuta hata kwenda nchi ingine ama njia ya kijerumani wanataka kwanza wewe mwenyewe ujifunze ukuwe unajua kuelewa na kuandika ama hata zaidi kuelewa kuongea kwa sababu hiyo ndo lugha unaenda kuongea na watu pale.

Natumia njia yangu ya kupumzika. Wakati ule ninaenda kwa nyumba ninaenda najiketisha kwa kiti, halafu na. Nasikiliza mangoma zangu pole pole, ama 'kuwach' vipindi zinazo. Zinazo kuwa na mazoezi ya yoga. Kwa sababu inanikumbusha wakati ule nilikuwa shule nilikuwa napenda kuifanya.

Ninapenda kinywaji ya soda kama file passion kwa sababu ikona utamu ya matunda na mtu haita kupa uchoke na yo unaisa ikunywa chupa kadhaa bila kusikia ikiwa na sukari yenyewe ila sukari yake ni sukari ya matunda peke ya.

Napanga kazi zangu vizuri kwenye orodha na kwa utaratibu. Vile vinavyofaa kufanyika kama kazi yangu ya nyumba sasa. Ninamka asubuhi kama niliosha usiku vyombo. Ninaanza kupanga vile chakula nitaieka.

Naam ningependa kurudi ujana kwa sababu mtu ulikuwa kwa dunia yako, hakuna mtu mwenye ana kusumbua, hapa unangojea kila kitu, unapata kila kitu vizuri, na bado uko ukiwa na ngufu ya kufanya kazi, na bado unasaidiwa na mzasi wako.

Timu ya kirugby ina wachezaji wa sugu sana. Kwanza wanapokimbiza mpira, ndio inakupa mtu motisha, unaanza kuifurahia, na hadi unasikia, ungependa pia wewe kua katika hiyo timu.

Naam mimi ni ktu mbunifu kwa sababu kwa wakati wangu naweza tu kaa na nikafikiria kitu yenye naweza fanya kama vile online naeza anzisha biashara gani ili kunisaidia ama hata kufikiria kazi yenye naeza fanya ili kusaidia watu wengine wa kijiji yangu au mtaa yangu.

Kwa mara nyingine nacheza na mtoto wangu, natembeza kukimbia na yeye, kupiga tizi kuchukua hata mpira na kuchezesha na mpira ama hata kumfunza tupige densi akiangalia video kwa televisheni.

Natumia wifi kwa sababu kununua inakueka hata kama ni si si si hata kama ni bei kalo wakati mwingine sio kila mtu anafikia unaweza mtu ukafanya kazi kwa mara mingi si moja.

Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa muda wa wa kuzoea kazi, kuwaelekeza vizuri na kuwapa watu wakufanya kazi kwa pamoja, waelekeze bila kelele na kuwaelewesha mbali mambo ambavyo wanafaa kufanya ili wasije wakapata shida.

Napenda kutembea kwa mlima. Kwa sababu pale mlima kuna mti kuna mawe na napata kuangalia vipande za dunia kama vile za katibu vile dunia imekaa na kupunga hewa safi na kupata kujua kila mahali na vile imekaa.

Ninapenda kucheza kama vile mpira wa kandanda wa mguu ninapenda kucheza kwanza na timu tafauti tafauti kwa vile ninapenda itafanya afya yangu ikuwe nzuri kama vile ninapotoa jasho akili yangu itakuwa freshi na kila kitu kitakuwa.

Wiki wangu wa kazi ninapanga kwa utarativu. Kama vile. Ijumapili keshowe monday. Ama ijumatatu. Jumapili, Jumanne, Ijumaa. Nitakua nimejua ni kazi gani inafaa kufanywa Jumatatu Jumapili, hivo, hivo.

Napenda kujifunza mambo mapya pale ambapo ninafanya utafiti na kuwa na mawazo na kupata mawaidha kwa wale watu ambapo wameshafanya kazi hio ili nipate maelekezo zaidi na mawaidha kutoka kwao na itanisaidia kusonga.